Maua ni ishara ya upendo na unapopewa maua ni kama anayekupa anakuthamini ama anakupenda kwa njia moja au nyingine. Sasa kupenda maua napenda kwa sababu naona ukinipa maua ni kama unaashiria unanipenda ama unanidhamini. Ama sio lazima ikuwe ya kimapenzi sana mbali kiurafiki, kifamilia mtu wenu. Maua ni njia moja kuonyesha mtu vile unavyomdhamini, unavyompenda. Na siwezi sema sipendi maua nayapenda sana. Kulingana na vile yameletwa. Kwa sababu kuna maua ambayo rafiki atakuletea, kuna maua mpenzi atakuletea, na kuna maua mamako ama ndugu yako atakuletea. Naam, napenda maua.

Kama umepewa kazi ushirikiano na wenzako, ile kitu ambae nezakuambia ya maana hapa ni kueshimu wenzako na kufanya kazi kwa upamoja. Usikuwe mtu ambae ufuatili mandili, ufuatili kile ambacho unaambiwa kwa sababu kazi kama hizi za ushirikiano na wenzako, ndizo uleta ugomvi kazini. Ila ukiwa mtu mwenye akili, mtu mwenye nidhamu, mtu mwenye kufuatilia maagizo inakuwa raisi sana kuzifanya. Kwangu naonanga ni kama pale kuwa na heshima yako napea wale wakubwa wako ishima yao. Iyo ndo kitu tu ya maana, wakuandugwa kuwa kubo wape tuishima, sikiza mawaitha, sikiza palo napo sikiza, toa mawaitha yako mali unapaso kutoa, eshimu unzako, tumia luga mzuri, itakuafiti na mtafanya kazi vizuri. Ila usipofuatilia maagizo zingine, usipokuwa na heshima kwa matamshi yako, ndio mtapata, mnakosana, kosana, munapigana hapa na pale. Lakini kazini tu kuwa na hiyo tu eshima, ndo kitu tu naeza kuambia.